Kwa kipakatalishi changu huwa nakisawazisha kwa muda wa kama wiki mbili hivi kwani usasishaji huo hujileta wenyewe bali kwa matumizi yangu ya simu, huwa nasahasisha kwa muda usio pita miezi kama mbili hivi kwa hivyo.

Jambo ambalo mimi ulifanya wakati najiandaa katika mkutano ni huwa napitia katika saiti za AI na iambia initengenezee maswali ambayo naeza ulizwa ama inisaidie katika kujianda vyema katika mkutano huo.

Kwa sababu kama nilivowaeleza hapo mbeleni niko katika sehemu ya procurement katika kampuni ya textbook center na miaka miwili ama mwaka moja ujao naeza taka kuwa katika cheo kilicho juu ya kwani saa hizi mimi ni msaidizi tu kwa jina la kizungu tunaita assistant kwa hivyo naeza taka niwe mkuu wa procurement katika kampuni hiyo.

Kama ninapenda kujifunza historia si sana, lakini nilipokuwa katika shule la sekondari, nilikuwa napita sana mtihani wa historia, lakini nilikuwa napendelea sana somo la jiografia na hilo ndilo somo ambalo nilifanya mwishowe. Kwani tulikuwa tunafaa kuchagua kati ya somo, masomo hayo mawili kati ya historia ama jiografia katika mwaka wa pili wa sekondari.

Sana sana mimi huwa napenda wanyama wadogo kama vile paka paka ni mnyama ambaye nampenda kwa sana paka ni mnyama ambaye hata katika nyumba ninayokaa ni mnyama ambaye nina ufuga na pia mbali na paka ni napenda pia mnyama wa bata kwani huwa ananifurahisha jinsi ambavyo yeye hujibeba ndiyo, wanyama hao ndiyo wanyama ambao nawapenda.

Mboga ambayo napenda sana kuikula ni mboga ya kabeji sana kwani ni mboga ambayo katika kabila ambalo nimetoka la ukikuyuni ni mboga ambalo tumelelewa nalo na pia ni mboga ambalo ukilipika na lisiive kabisa na pia uyaeke karati na uipike na kitunguu bila nyanya ni mboga ambayo huwa inavutia sana na naipenda.

Kazi ambayo naipenda zaidi ni kazi ya trading kwani ni kazi ambayo kwa sasa hivi ni kazi inayonilipia makazi yangu na pia ni kazi ambayo inalipia shule ya uendeshaji magari.

Kwa sasa sipendi sana hadithi za ajabu, bali nilipokuwa bado mwanafunzi, nilipenda hadithi hizo sana, kwani yalikuwa yana nifurahisha na kuniweka na hamu ya kuendelea kuyasoma vitabu. Lakini kwa sahizi napenda vitabu ambavyo viko na mafunzo ya kibiashara ama yaliyo na mafunzo ambayo yana mambo ambayo ni mambo yana endelea ama ni mambo yanayo onekana kwenye jamii tunayoishi.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya kwani mimi nina mapenzi ya kutumia tarakilishi. Mbali na hilo, ninapenda kujua mambo mapya ambayo yanatokea katika jamii yetu. Ninajuwa kwamba kama una internet iliyo na speed nzuri unaeza kujifunza mambo mengi kupitia mtandao.

Kitu ama mambo ambayo yananipa motisha kazini ya kwanza ni kuogopa umasikini najua kwamba kuogopa umasikini ni jambo ambalo linanisukuma kujituma kila siku mbali na hilo ni kwamba kazi ambayo naifanya ni kazi ambayo ninapenda na hua nafurahia kuifanya.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti la tukio. Tikiti ambazo nazinunua kwa sana ni tikiti ya kwanza ikiwa ya Caribbean Branch ambayo ni show ambayo huwa inafanyika kila wiki mbili. Bali na hilo kuna tikiti nyingine nilinunua mwaka uliopita ya solfest ambao ni waimbaji wakubwa nchini Kenya na nilihudumia eventi yao na nikaipenda zaidi.

Kwa wakati mwingi ambapo nikiwa nimetulia nyumbani, huwa napenda kuvalia juu, huwa napenda kuvalia nguo ya t-shirt. Chini wakati mwingi huwa navalia kinyasa ama kaptura na wakati mwingine kuvalia nguo ya jeans ya trouser ama ya miguu mirefu.

Katika sehemu ambazo nakaa sasa hivi kuna watu ama makampuni ambayo wao kuchukuwa taka na wanalipisha mwisho wa kila wiki lakini wakati ambapo nilikuwa naka nyumbani taka ambazo zinaezaoza nilikuwa nazitupa kwenye shamba ili ziongeze faida kwenye mchanga na hayo yengine nilikuwa nayatupa kwenye choo la aina latrini ama zingine kuzichoma kuyachoma.

Mandhari ambayo nimewahi kuyaona na yakanivutia kwa sana ni mandhari ya Muranga kwani ni eneo ambalo lina milima mbali na hiyo barabara ambayo imejengwa huko imetengenezwa kwa njia ya mviringo, ni kama inazunguka milima ambayo inakatika sehemu hiyo mbali na miti mirefu na mito, ni sehemu ambalo linakuwanga na wanyama wengi wa pori.

Je, ninapenda kupika? Ndio, ninapenda kupika kwani ninapenda sana kula na pia ninapenda sana kujaribu mapishi mapya mapya kila wakati ambapo nina sina jambo amabalo nalifanya pia huwa nimeweka siku ya Jumamosi kama siku yangu ya kujaribu mapishi mapya.

Malengo ambayo ninayo katika kazi ni malengo ya kuhakikisha ya kwamba, sisi kama textbook center, tuko katika kiwango cha kwanza cha kampuni ambacho, kinapatia wanunuzi, bidhaa vya quality ya juu kabisa na pia kuhakikisha ya kwamba wanapata value ya pesa ambayo wanatoa.

Rangi ambayo naipenda sana ya kwanza ni rangi nyeupe na nyeusi kwani kwa mavazi huwa naona inatokezea vizuri ukiwa umevaa rangi nyeupe ukiwa umechanganya na rangi nyeusi mbali na hilo napenda na rangi nyekundu kwani ni rangi inayoonyesha mapenzi na pia ni rangi yangu ambayo naipenda zaidi.

Jinsi ambavyo mimi hupokea maoni kutoka kwa watu wengine huwa siyachukulie kwa hali ya juu kwani maoni ni maoni tu ya mtu na mbali wakati mwingi huwa unapata si jambo la ukweli au jambo la kuaminika.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, nilipokuwa katika chuo kikuu, nilikuwa kwa kikundi cha wanafunzi, tulikuwa tunajiita the servos, tulikuwa tunafanya kazi za kujitolea kama kusafisha mitaa, na pia kupanda miti karibu na shule.

Kazi zangu huwa nazipanga kwa jinsi ya umuhimu ama siku ya mwisho ama wakati ambao unahitajika kukuwa umefanyika huwa naviandika chini kulingana umuhimu ama siku ya mwisho ya kukamilishwa kwa kazi hizo.

Msimu wa mvua wakati mwingi huwa nasafiri kutoka mahali nilipo jiji kuu na kuenda mashambani nina shamba ambalo niliachiwa na wazazi kwa hivo huwa ninaenda kulima na kuangalia jinsi ambavyo mambo yanaendelea wakati ambao mvua huu utanipata jiji kuu ama maeneo ambayo ninakaa huwa ninafurahia sana kusikia ule ili harufu ya mchanga, ikinuka na pia kunyeshewa kidogo na sauti ya mvua huwa inanifurahisha sana.

Marafiki wapya mimi hujaribu kuwakaribisha na kuwafanya wao kuhisi ni kama wako nyumbani, pia mimi hujaribu sana kuleta mazungumzo ya kuchekesha ama gumzo la kitu ambacho walikuwa wamekitaja hapo mbeleni kwani hiyo inaweza kuwa jambo ama kitu ambacho wanakipenda.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani na kitu hicho ni pete ya dhahabu ambalo niliweza kuachiwa na baba yangu. Na baba yangu alikuwa ameachiwa na babu yangu, na babu yangu pia alikuwa ameachiwa na baba yake na hivyo hivyo hata huko mbeleni. Ni pete ambayo inafaa kupitishwa kwenye familia.